Mimi huenda kuogelea kwa ajili ya kujifurahisha na kujistarehesha. Kuwa ndani ya maji hunisaidia kujisikia huru na kuburudika. Ninafurahia kuzunguka kwenye bwawa na kufurahia hali ya baridi ya maji. Kuogelea pia ni njia nzuri ya kutumia wakati na marafiki au kupumzika pekee yangu. Hunisaidia kusahau mafadhaiko na kunifanya nijisikie mwenye furaha na mwenye nguvu. Kwa sababu inanifurahisha na kuniburudisha, kuogelea ni mojawapo ya shughuli ninazopenda.